Ndoto yangu kubwa ni kuwa mfanyi biashara mkubwa mwenye mafanikio mengi. Ninatamani kufanikisha ndoto hii kwa kujenga biashara zinao dumu, kuleta ajira kwa wengine, na kuongoza kipatao changu kwa njia halali na endelevu. Kuwa mfanyi biashara mkubwa kutanipea uhuru wa kifedha, nafasi ya kujileta mabadiliko chanya katika jami yangu, na kutimiza malengo yangu ya maisha.